Unapendelea suruali au sketi. Kila mtu ana mtindo wake wa kuvaa. Mimi pia nina chaguo langu na nimegundua linaniambia mengi kunihusu. Kwa upande moja, napendelea zaidi kuvaa suruali. Inanipa uhuru wa kusonga. Naeza kukaa, kusimama au kutembea bila kuwa na wasiwasi. Suruali pia inanifanya nijisikie nipo tayari kwa chochote, kazi, safari fupi au hata shughuli za ghafla, ni rahisi na ya vitendo. Hilo halimaanishi sipendi sketi. Sketi ni nzuri na zina mvuto wake. Kuna siku ambazo nataka kujisikia mpole zaidi au rasmi kidogo na hapo sketi hufanya kazi yake. Lakini ukweli ni huu. Si kila siku nataka kufikiria upepo, ngazi au kukaa vibaya. Nafikiri wanawake wengine wataelewa.

Je, wewe ni mtu wakuamuka mapema au usiku? Watu hutofautiana sana, linapokuja swala la muda wanaofanya kazi vizuri. Wapo wa asubuhi na wapo wa usiku. Mimi nimegundua niko upande gani. Kwa upande wangu, mimi ni mtu wakuamuka mapema. Asubuhi inanipa utulivu wakipeke. Kila kitu kiko kimia, mawazo yako safi na siku bado haijaanza kunikimbiza. Nikiamuka mapema, nina munda wakupanga siku yangu, kufanya kazi muhimu na hata kujitunza kidogo kabla ya kelele kuanza. Usiku ninaweza kufanya mambo machache, lakini maranyingi akili yangu inakua imechoka. Mwili unataka kupumzika, si kufikiria sana na kusema kweli kitanda unishawishi kuliko kazi.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Kabla ya kulala, kila mtu ana utaratibu wake. Mimi pia nina mambo machache, ninayopenda kufanya ili kuumaliza siku vizuri. Mara nyingi, napunguza mwanga na kuwacha kutumia simu kwa mda. Ninapenda kukaa kimya kidogo, nikitafakari jinsi siku ilivyokuwa na mambo niliofanikiwa kufanya. Wakati mwingine, ninasoma kurasa chache za kitabu au kuandika mawazo yangu. Hilo hunisaidia kuiacha siku nyuma pole pole. Kabla ya kulala, huwa najitahidi kujiuliza swali moja rahisi. Leo nimejifunza nini? Hata kama ni jambo dogo, hunipa hisia ya shukrani. Na ndiyo, kuna siku napoteza vita na kuishia kuscroll simu mpaka usingizi unichukue.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Kila mtu ana uwezo anaoutamani. Si lazima uwe wa ajabu kama wa kwenye filamu. Wakati mwingine ni uwezo wa kawaida tu lakini wenye maana kubwa. Uwezo ningependa sana kuwa nao ni kusimamia muda vizuri bila kujilazimisha sana. Kufanya mambo kwa wakati, bila msongo wa mawazo na bado nipate muda wa kupumzika. Najua wengi watafikiria kuruka au kusoma mawazo ya watu. Lakini kwangu uwezo huu ungeleta amani ya akili. Unafanya kile unachopaswa kufanya na bado unaishi. Kwa sababu muda hauongezeki, ukishapita umeenda. Uwezo wa kuutumia vizuri ungenisaidia kufikia malengo yangu bila kujichosha kupita kiasi.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao. Habari, leo nataka tuzungumzie jambo ambalo linatuhusu sote. Usalama wetu mtandaoni. Hasa jinsi ya kujilinda dhidi ya vitisho na mashambulizi yanayoweza kutokea kwenye mtandao. Tena si lazima uwe mtaalamu wa teknolojia ili kuzingatia usalama huu. Hapa nitakuonyesha njia rahisi na zinazoweza kufanikishwa na kila mmoja wetu. Kwanza kabisa ni muhimu kuelewa aina ya vitisho tunavyoweza kukabiliana navyo. Vitisho vinaweza kuja kwa njia nyingi. Unaeza kupokea baruapepe yenye kiungo cha kuiba taarifa zako. Ujumbe wa simu unaokutisha. Au hata maoni mabaya kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka, kitisho si lazima kiwe cha moja kwa moja. Wanaeza kutumia maneno madogo, picha au hata utapeli wa kifedha ili kukukwamisha. Kwa hivyo, jambo la kwanza ni kutambua ishara. Ikiwa kitu kina kuonekana kisicho cha kawaida au kina kufanya uhisi hofu chukua tahadhari mara moja. Sasa tumekuwa tukisikia mara nyingi kuhusu passwords au nywila na two-factor authentication au uthibitisho wa hatua mbili. Hii si uwongo. Taarifa zako binafsi ni silaha yako ya kwanza dhidi ya vitisho. Hapa kuna njia zinazofanya kazi vizuri. Moja, tumia nywiila tofauti kwa kila akaunti. Kwa mfano, nywila ya baruapepe haipaswi kuwa sawa na ile ya benki au mitandao ya kijamii. Pili, hakikisha nywila ni changamano. Mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, numbers na alama za kipekee unafanya iwe vigumu kuibwa. Tatu tumia uthibitisho wa hatua mbili. Hii inamaanisha kuwa hata kama mtu anapata nywila yako, hatoweza kuingia bila msimbo wa muda mfupi unaotumwa kwenye simu yako. Sasa tuzungumze kidogo kuhusu tabia za mtandaoni. Njia rahisi ya kujilinda ni kuwa makini na kile unachoshiriki. Hebu tuangalie mfano. Moja, usishiriki anuani yako ya nyumba au namba ya simu hadharani. Pili, angalia mipangilio ya faraga kwenye mitandao yako ya kijami. Mara nyingi tunaweka picha na taarifa zetu kwa kila mtu kuona bila kufikiria. Tatu acha kubofya viungo vya ajabu au kushiriki faili zisizojulikana. Mara nyingi vitisho vinakuja kupitia viungo hivi au programu bandia. Hii inahitaji umakinifu na ufahamu, lakini kadri unavyozoea inakuwa tabia. Hatimae, hata ukichukua tahadhari zote vitisho vinaweza kutokea. Ni muhimu kujua hatua za kuchukua. Moja, ripoti. Mitandao mingi ya kijamii inakuruhusu kuripoti vitisho au tabia zisizo salama. Pili, tenga muda. Ikiwa unahisi tishio ni hatari, acha kutumia mtandao kwa muda. Tatu wasiliana na mamlaka. Katika baadhi ya hali, polisi au shirika linalohusika na usalama mtandaoni linaeza kusaidia. Kwa kifupi, kujilinda mtandaoni ni mchanganyiko wa uelewa, tahadhari na hatua sahihi. Sikiliza hofu yako, linda taarifa zako, weka mipaka yako mtandaoni na ujue lini kuchukua hatua. Usalama wako mtandaoni, sio jambo la kubahatisha, ni uhakika wa amani ya akili yako.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Kwa kawaida, wikendi kwangu ni muda wa kupumua. Baada ya wiki ndefu ya kazi na majukumu, mwili na akili vinahitaji mapumziko. Sifanyi mambo makubwa sana, lakini nafanya yale yanayonisaidia kujisikia vizuri. Asubuhi za wikendi napenda kuamka polepole. Hakuna alarm kali, hakuna haraka, nikiamka najitengenezea chai au kahawa. Kisha nakaa tu kwa dakika chache nikifurahia ukimya. Huo muda mdogo hunisaidia kuanza siku kwa utulivu. Mara nyingi, wikendi hutumika kufanya mambo niliyoshindwa kufanya wakati wa wiki. Kama kupanga nyumba kidogo, kufua nguo au kusafisha. Sifanyi yote kwa haraka nafanya taratibu nikipumzika katikati. Wakati mwingine naweka muziki mzuri ili kazi isichoshe sana. Kuna wikendi ambazo napenda kutoka nje. Naweza kukutana na rafiki kwa chai, kutembea kidogo au kwenda mahali penye hewa safi. Si lazima iwe safari ndefu, hata matembezi ya kawaida hunisaidia kubadilisha mawazo. Kuona watu wengine kusikia vicheko na kuzungumza kidogo hunifanya nijisikie karibu na wengine. Lakini pia kuna wikendi ambazo napendelea kukaa nyumbani. Hapo ndipo napenda kutazama filamu au vipindi, kusoma au hata kulala mchana. Watu wengine husema kulala mchana ni uvivu, lakini kwangu ni kujijali. Mwili unapohitaji kupumzika ni vyema kuusikiliza. Jumapili mara nyingi huwa siku ya maandalizi. Nafikiria wiki inayokuja. Naangalia kazi zilizopo napanga ratiba kidogo na kujiandaa kisaikolojia. Hilo hunisaidia kuanza wiki mpya bila msongo mwingi. Kwa ujumla, wikendi kwangu si za sherehe kubwa kila wakati. Ni muda wa kujirudisha kwenye mstari, kujitunza na kufanya mambo madogo yanayonifurahisha. Kila wikendi ni tofauti, lakini lengo huwa moja. Kupumzika na kujihisi sawa.

Eleza chumba chako cha kulala. Chumba changu cha kulala ni sehemu ninayopenda sana nyumbani. Ni mahali pafaraga, utulivu na mapumziko. Ninapofika humo nahisi kama nimeacha shughuli zote za siku nje ya mlango. Chumba changu si kikubwa sana, lakini kinatosha mahitaji yangu. Kina kitanda kimoja, kabati la nguo na meza ndogo pembeni. Sipendi vitu vingi sana chumbani napendelewa kiwe rahisi, kisafi na kisichonichosha macho. Nafikiri mpangilio rahisi husaidia akili kupumzika. Kitanda ndicho kitu muhimu sana chumbani mwangu. Ninamashuka safi na blanketi linalonifanya nijisikie joto na salama. Nikipanga kitanda vizuri nahisi kama siku imeanza au imeisha vizuri. Ni jambo ndogo lakini lina athari kubwa. Kwenye ukuta kuna mapambo machache tu. Huwa napenda vitu vinavyonipa amani. Labda picha moja au mbili au rangi tulivu kama nyeupe au blue. Sipendi kelele za rangi nyingi. Nataka chumba kinialike kupumzika. Sio kunifanya nihisi nina kazi nyingine ya kufanya. Dirisha chumbani kwangu ni muhimu pia. Asubuhi napenda kufungua pazia ili mwanga wa jua uingie. Hilo hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku kwa hali nzuri. Usiku napenda giza na utulivu. Hapo ndipo usingizi mzuri huanza. Kuna nyakati napokaa chumbani kwangu nikifikiria tu. Nikiwa nimekaa kitandani au nimeegemea ukutani. Naacha mawazo yangu yatulie. Chumba changu kinanisaidia kujitambua na kujisikia salama. Ni kama rafiki anayenikubali bila kuniuliza maswali. Kwa ujumla, chumba changu cha kulala si cha kifahari, lakini ni changu. Kina kila ninachohitaji kupumzika, kufikiria na kujirudia nguvu.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Kila siku ninapo amka asubuhi, moja wapo ya mambo ya kwanza ni nayofikiria ni mazoezi. Sio kwa sababu mimi ni mwanamichezo mkubwa hapana. Ni kwa sababu nime gundua kuwa mazoezi hunisaidia kujisikia vizuri, kimwili na kiakili. Bila mazoezi siku yangu hua nzito kidogo, kama gari ilisilo na mafuta ya kutosha. Kwa kawaida, huanza siku yangu na mazoezi mepezi. Maranyingi ni asubuhi kabla sijaanza kazi au shuguli nyingine. Sipendi mazoezi magumu sana asubuhi. Kwa hiyo, huanza na kunyoosha mwili. Hii hunisaidia kuamsha misuli, hasa, mgongo, shingo na miguu. Baada ya kunyoosha nahisi mwili wangu uko tayari kuanza siku. Baada ya hapo, hufanya mazoezi ya mwili kama vile kurukaruka kidogo, hufanya squat, push up au sit up. Si lazima nifanye mengi sana, wakati mwingine ni dakika kumi na tano, hadi ishirini tu. Lakini hata hayo mazoezi, hunifanya nitoe jasho na mapigo ya moyo kuongezeka. Hapo ndipo najua kuwa mazoezi yameanza kufanya kazi. Kuna siku ambazo na hisi nimechoka au sina hamu kabisa ya kufanya mazoezi. Na niseme ukweli, siku kama hizo zipo nyingi kuliko tunavyo penda kukubali. Lakini nimejifunza jambo moja muhimu. Si lazima uwe na hamu ili uanze. Unaanza kwanza, halafu hamu inakuja baadae. Mara nyingi, nikianza tu, hata kama nikwa uvivu, huishia kufurahia. Wakati mwingine, hubadilisha aina ya mazoezi ili nisichoke. Kuna siku ninaamua kutembea kwa mwendo wa haraka, hasa jioni. Kutembea hunipa nafasi ya kufikiria, kupumua hewa safi na kupunguza mawazo ya siku. Pia hunisaidia kupumzika akili, hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Pia napenda sana mazoezi ya nyumbani kwa sababu haya hitaji vifaa maalumu. Sina haja ya kwenda gym kila siku. Nikiwa nyumbani ninaweza kutumia uzito wa mwili wangu tu. Hii inanifanya niwe huru zaidi na nisitoe visingizio kama vile leo sina muda wa kuenda gym. Kwa kifupi mazoezi yangu ya kila siku si ma kubwa wala ya kushindana na mtu yeyote. Ni ya kunijali mimi mwenyewe. Ni muda wangu binafsi waku ungana na mwili wangu.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kila siku, ninapoondoka nyumbani kuenda kwenye shuguli zangu. Moja ya maamuzi muhimu ninayofanya ni kuchagua njia ya usafiri. Njia ninayotumia, inategemea mambo mengi kama umbali, muda, hali ya hewa na hata hali ya siku hiyo. Sio kila siku huwa sawa, lakini ninanjia ninayo itegemea zaidi. Kwa siku nyingi, hutumia usafiri wa umma. Kwangu mimi, hii ni njia rahisi na ya garama nafuu. Inaweza isiwe ya haraka sana, wakati mwingine, hasa kunapokuwa na foleni. Lakini inanipa nafasi ya kupumzika akili. Nikiwa ndani ya basi au gari naweza kusikiliza mziki, podcast au kufikiria mipango ya siku. Kuna siku, ninachagua kutembea kwa miguu. Hasa, kama mahali ninapokwenda, simbali sana. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi madogo bila kujipangia muda maalumu. Pia hunifanya nione mazingira kwa karibu zaidi, kukutana na watu na kufurahia hewa safi. Wakati mwingine, kutembea hunifanya nihisi kama ninaanza siku vizuri zaidi. Pia kuna nyakati ninapotumia pikipiki au bodaboda, hasa pale ninapokuwa na haraka. Njia hii ni ya haraka zaidi, hasa katika maeneo yenye msongamano wa magari. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa hatarishi kidogo, ni kichagua dereva makini kunisaidia kuokoa muda mwingi. Kwa safari maalum au siku ambazo nina mzigo mwingi, hutumia teksi au gari la kukodi. Hii sio njia ninayotumia kila siku, lakini hunisaidia pale ninapohitaji faraja au ninapokwenda umbali mrefu. Pia hunipa uru wa kuchagua munda na njia ya kupita. Kwa ujumla, sina njia moja tu ya usafiri ninayotumia kila siku. Uchanganya kulingana na hali. Kilicho muhimu kwangu ni kufika salama kwa wakati na bila msongo mkubwa. Njia ya usafiri inaweza kuonekana jambo dogo. Lakini kwa kweli, huathiri sana jinsi siku yako inavyoanza na hata kumalizika.

Je, unapenda kukimbia? Jibu langu ni ndiyo, lakini siyo kila siku na siyo kwa mashindano. Kwangu mimi kukimbia siyo tu kuhusu mwili ni zaidi ya hapo. Mwanzoni, sikuanza kukimbia kwa sababu ya afya au mazoezi. Nilianza kwa sababu nilikuwa nataka nafasi ya kufikiria. Kulikuwa na siku ambazo, kichwa kilikuwa kimejaa mawazo, kazi, majukumu, mipango ya maisha, yote yalikuwa yakizunguka bila mpangilio. Siku moja nikasema. Ngoja nikimbie kidogo. Si kukimbia mbali, si kukimbia kwa kasi. Lakini baada ya dakika chache, nilihisi kitu kimebadilika. Mawazo yalikuwa bado yapo, lakini hayakuwa mazito kama mwanzo. Tangu hapo kukimbia kikawa kama mazungumuzo yangu binafsi. Ni muhimu niseme hili. Si kimbii kushindana na mtu. Si kimbii kuvunja rekodi. Wakati mwingine nakimbia pole pole, sana kiasi kwamba, mtu anaweza kufikiri natembea haraka. Lakini hilo halinisumbui, kukimbia kwangu ni safari yangu mwenyewe. Kuna siku nakimbia dakika kumi tu, kuna siku nakimbia zaidi, na kuna siku kabisa sikimbii. Na hiyo pia iko sawa. Nilijifunza kwamba si kila siku lazima uwe na nguvu sawa. Mwili unasema kitu, akili inasema kitu na ni vizuri kusikiliza zote mbili. Kitu kimoja ninachopenda sana kuhusu kukimbia ni ukimya. Hata kama niko mahali penye watu, bado nahisi kama niko peke yangu kidogo. Ni mda ambao simu iko mfukoni, ujumbe unasubiri na dunia inanyamaza kwa muda. Pia napenda jinsi kukimbia kunavyo nifundisha subira. Unapoanza, pumzi inakuwa nzito, miguu inauma. Unataka kuwacha, lakini ukivumilia kidogo, mwili unaanza kuzoea. Hilo linanifundisha jambo moja muhimu sana. Mambo mengi maishani huanza kwa ugumu, lakini yakipewa muda huwa rahisi. Watu wengi hufikiri kukimbia ni kwa ajili ya kupunguza uzito au kujenga misuli. Hilo ni kweli, lakini kwangu faida kubwa iko kichwani. Baada ya kukimbia hata kama ni mda mfupi nahisi nafu. Mawazo yanakuwa safi, hasira inapungua, wasiwasi unapungua. Wakati mwingine, napata suluhisho la tatizo nililokuwa nalo kwa wiki nzima. Nikikimbia tu bila kulazimisha. Ni kama akili inapenda kusogea pamoja na mwili. Je, ningependekeza kukimbia kwa kila mtu? Ndiyo, lakini kwa njia yako mwenyewe. Sio lazima ukimbie haraka. Sio lazima ukimbie mbali. Na sio lazima uanze leo na malengo makubwa. Anza na dakika chache. Anza na kutembea haraka. Anza pale ulipo muhimu ni kuanza. Sio kufanana na mtu mwingine.